Kuchanganua linamaanisha kuchambua, kufikiria kwa makini, au kuangalia vipengele vya jambo fulani ili kuelewa na kutatua tatizo.

Sakinisha ni kitenzi kinachomaanisha kupunguza haraka au kupunguza hisia mkoa au hali ya kusonga kitu ili kutolea kelele mzozo au hatari.

Manjano ni rangi inayofanana na jua au ndimu, rangi ya mwanga wa njano.

Mwana ni mtoto au kijana wa kiume au wa kike wa mtu, mara nyigi hutumika kuonyesha uhusiano wa kizazi.

Shati ni nguo ya juu inayovaliwa kwenye kifua na mikono. Mara nyingi inakifunguu au kupa na hutumika kwa kila siku au sherehe.

Koti, ni nguo ya juu inayovaliwa juu ya shati au nguo nyingine. Mara nyingi yenye mkono mirefu inayo tumika kulinda thidi ya baridi au mvua.

Sukari ni kiwango cha unga mweupe ama chembe-chembe tamu zinazotumika kuleta ladha tamu kwenye chakula au vinywaji.

Jua kali ni hali ambapo jua linangaa kwa nguvu na linaweza kuleta joto sana au kufanya mtu ahisi kuchomwa.

Pua ni sehemu ya uso inayotumika kupumua na kupata harufu.

Tovuti ni ukurasa au kundi la kurasa za mtandao ambazo zinatumika kupitia interneti na kutoa tarifa, huduma au mawasiliano.

Rudia tafadhali ni kufanya jambo tena. Kufanya tena au kurudia matendo, maneno au kitendo kilichofanywa awali.

Kuku ni ndege wa kawaida wa shambani au wa nyumbani, unaozalisha mayai na maranyingi hutumika kama chakula.

Mafanikio ni matokeo mazuri au ya kufurahisha malengo, kazi na jitihada fulani.

Fedha ni pesa au rasilimali zinazo tumika kwa malipo ya bidhaa, huduma au shughuli nyingine za kifedha.

Gari ni kifaa cha usafirishaji kinachotumika kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mara nyingi kinachotumia injini.

Jumamosi ni siku ya saba ya wiki inayofwata ijuma na kabla ya jumapili.

Julai ni mwezi wa saba wa mwaka katika kalenda. Mfano wa sentensi: Tunapanga likizo ya shule mwezi wa Julai.

Bustani ni sehemu ya ardhi iliyopambwa kwa mimea, maua, miti na mara nyingine likiwa na viti, njia au vinywaji vya mapambo. Inayotumika kupumzika au kwa starehe.

Makubaliano linamanisha ushirikiano, mafikiano au maktabakati ya pandembili au zaidi juu ya jambu fulani.

Mapema ni kabla ya muda wa kwanza au wa kawaida au mwanzo wa kipindi fulani.

Tisa katika Kiswahili ni idadi inayofuata nane na kabla ya kumi.

Faida ni matokeo chanya, kupata manufaa au kupata kitu kinacho saidia mtu kifedha, kijamii au kimaisha.

Usimamizi ni kazi ya kupanga, kuongoza na kuthibiti rasilimali, watu au shuguli ili kufanikisha malengo fulani.

Mradi ni mpango au kazi inayopangwa kufanikisha lengo fulani. Mara nyingi ikihusisha muda rasilimali au shughuli maalumu.

Kongamano ni mkutano mkubwa au shirika la watu wanaokusanyika kujadili, kubadilishana mawazo au kufanya maamuzi kuhusu maswala maalum.

Kofia ni nguo au kiambatanisho cha kichwa kinachovalishwa juu ya kichwa ili kujikinga na jua, baridi au mapambo.

Shule ni sehemu au taasisi inayotumika kwa ajili ya elimu, ambapo wanafunzi hujifunza masomo mbalimbali chini ya mwongozo wa walimu.

Soma ni kitendo cha kusoma maandiko, vitabu au nyenzo zingine ili kuelewa au kupata maarifa.

Siku njema ni maneno yenye heshima au salamu inayotumika kumtakia mtu siku yenye mana, yenye furaha na yenye mafanikio.

Wali ni chakula kinacho pikwa kwa mchele na maranyingi kikiwa na maji na hutumika kama kitoweo.

Jumatatu katika Kiswahili ni siku ya kwanza ya wiki inayofuata Jumapili na kabla ya Jumanne.

Nyama ya ngombe katika kiswahili inamaanisha nyama inayotokana na mwili wa ngombe na inatumika kama chakula.

Maji ya matunda ni kinywaji kinachotengenezwa kwa matunda mara nyingine kikiwa kimechanganywa na maji sukari au viungo vingine.

Maji ni kinywaji cha asili kilicho safi, kisicho na rangi, harufu au ladha kali. Kinachopatikana kwenye mito, mabuawa, mvua au vianzo vingine na ni muhimu katika maisha.

Bandika ni kuweka kitu kwenye uso fulani kwa kushikilia au kutumia kiambatanisho kama gundi au tepu pia kupachika taarifa.

Teknolojia ni utumiaji wa maarifa, zana, mashine au mbinu za kisayansi ili kutatua matatizo au kuboresha maisha ya binadamu.

Februari katika kiswaili ni mwezi wa pili wa mwaka katika kalenda. Kwa mfano, shule huanza mapema februari kila mwaka.

Agosti katika kiswahili ni mwezi wanane wa mwaka katika kalenda. Kwa mfano, august ni mwezi wa likizo kwa baadhi ya shule.

Reporti ni nyaraka, tarifa au maelezo ya liyo andikwa au ya mdomo ya nayotoa habari kuhusu jambo fulani.

Mboga ni mazao ya mimea yanayo kuliwa kama chakula, hasa majani, mizizi au matunda madogo ya mimea.

Mpya katika Kiswahili kinamaanisha bado haijatumika hivi karibu imepatikana au hali ya kuwa mpya.

Idara ni kitengo au sehemu ya shirika taasisi au ofisi inayoshughulika kazi maalum au jukumu fulani.

Ushirikiano ni kazi ya pamoja au mshikamano kati ya watu, makundi au taasisi ili kufanikisha lengo fulani.

Kesho ni siku inayofuata baada ya leo. Kwa mfano, kesho nitaenda sokoni.

Binti ni mtoto wakike wa baba au mama wake. Kwa mfano binti yake anasoma chuo kikuu.

Chapisha ni kutengeneza nakala ya maandiko, picha au taarifa na kuyatoa hadharani. Mara nyingi kupitia mashine kama printer au kuchapisha kitabu.

Mbili ni idadi inayofota moja na kabla ya tatu. Kwa mfano, nina ndizi mbili mezani.

Uzalishaji ni mchakato wa kutengeneza bidhaa au huduma kutoka kwa rasilimali au malighafi.

Mlangu ni sehemu ya jengo, chumba au nyumba inayotumika kuingia au kutoka. Maranyingi ikiwa na fremu au paneli inayo weza kufunguka au kufungwa.

Mguu ni sehemu ya mwili inayotumika kusimama, kutembea, kukimbia au kuunga mkono mwili kutoka kwenye nyayo hadi kwenye kiuno.

Maziwa ni kinywaji cha rangi nyeupe kinachotokana na mama wa ng'ombe jike, mbuzi au wanyama wengine, au kutengenezwa kwa mimea kama mbegu za soya. Ambacho hutumika kwa chakula.

Chini katika kiswahili kinamaanisha upande wa chini au kiwango kidogo.

Leo katika kiswahili linamaanisha siku ya sasa au siku hii inayopo sasa.

Nyama ni sehemu ya mwili wa wanyama au binadamu inayotumika kama chakula au kadri ya tiba. Au kwa jumla kwa bidhaa kutoka kwa wanyama.

Mke ni mwana mke alie ingia kwenye ndoa na mwanaume ambaye ni mpenzi wake wa sheria na wakifamilia.

Meneja ni mtu anayesimamia kuongoza au kuthibiti shuguli za kampuni, shirika au idara ili kufanikisha malengo yake.

Saladi ni chakula kinacho tengenezwa kwa mchanganiko wa mboga, matunda au vyakula vingine. Maranyingi kikiwa kimekatwa vipande ndogo na kuvalishwa mchanganyiko wa ladha.

Changamoto ni sheda, jaribio au hali ngumu inayo hitaji juhudi au mbinu maalum ili kushughulikiwa au kufanikishwa.

Tutaonana badae katika kiswaili inamaanisha maneno ya kuwagana yanayonyesha kuwa mutakutana tena wakati ujao.

Maktaba ni jengo au sehemu yenyevitabu, magazeti au nyenzo nyingine za kusoma au kujifunza. Inayotumiwa na wanafunzi au jami.

Tafuta katika kiswahili inamaanisha kuangalia au kujaribu kupata kitu, taarifa au mtu.

Jaketi ni nguo ya juu inayovaliwa juu ya shati au blauzi, mara nyingi kwa ajili ya kujikinga na baridi au sehemu ya mtindo wa mavazi.

Mbele katika kiswaili kinamaanisha, sehemu inayo tangulia au upande wa mbele wa kitu.

Duka ni mahali au chumba cha biyashara ambapo bidha au huduma zinauzwa kwa wateja kwa mavile duka ya chakula, nguo au vifavya nyumbani.

Uongozi ni mamlaka au uwezo wa kuongoza watu kuelekea kwenye lengo fulani kwa vitendo au ushawishi.

Mjomba ni kaka ya mama yako ambaye ni ndugu ya mama bila kujali umri wake.

Ijumaa ni siku ya sita katika wiki inayoitwa Friday kwa Kiingereza.

Aprili ni mwezi wa inne katika kalenda ya kiswaili na una siku thelathini.

Nyumba ni jengo au muundo unaoutumiwa kama makazi ya binadamu tofauti na hema za muda.

Uhasibu ni mchakato wa rekodi kupima au kuripoti taarifa za kifedha za ushirika au biashara.

Sema nikitenzi cha kiswahili, kinacho manisha kusema, kuongea au kutoa maoni kwa sauti.

Mfanyakazi ni mtu aliyeajiriwa kufanya kazi fulani kwa malipo au mshahara kama vile mfanyakazi wa ofisi ama wale wa mkono.

Ankara ni hati rasmi inayo tolewa na muuzaji kwa mnunuzi ili kuomba malipo ya bidhaa au huduma zilizo tolewa.

Baiskeli ni chombo cha usafiri chenye magurudumu mawili yanayounganishwa na fremu kinachosukumwa kwa kukanyaga pedali kwa miguu.

Bidhaa ni kitu chochote kinachozalishwa, kinachotengenezwa au kinachotolewa sokoni kwa ajili ya kuuza au kutumika.

Habari za asubui ni salamu ya Kiswahili inayomaanisha. Habari za siku ya asubui.

Fanya kazi ni kitenzi cha kiswaili kinacho maanisha kufanya kazi kushugulika na jukumu au kazi fulani ili kupata mapato au faida.

Tano ni namba ya tano katika hesabu za kiswahili inayofuata nne na kutangulia sita.

Nywa nikitenzi cha kiswahili kinachomaanisha, kunywa au kumeza kinywaji kwa mdomo.

Saa ngapi ni swali la Kiswahili, linalomaanisha, ni sangapi. Linaulizwa ili kujua wakati wa saa.

Sita ni namba ya sita katika hesabu za kiswaili, inayofuata tano na kutangulia saba.

Programu tumizi inamanisha programu inayoweza kutumika moja kwa moja au programu ya vitendo kama programu za simu au kompyuta.

Barua pepe ni ujumbe inayotumwa kielektroniki kupitia mtandao wa intaneti, sawa na barua ya kawaida lakini ya kidijitali.

Wasilisho ni kitendo cha kuwasilisha, kuonyesha, au kutoa taarifa, ripoti, au kitu kwa hadhira, au mamlaka fulani, mara nyingi kwa njia rasmi.

Utafiti ni mchakato wa kisayansi wa kuchunguza, kukusanya data au kuchambua ili kupata maarifa mapya, kuthibitisha ukweli au kutatua matatizo.

Uwanja wa ndege ni mahali au eneo pana linalo tumiwa kwa kutua, kuruka au kusimama kwa ndege.

Bafu ni chumba au mahali kilicho tengwa pa kuoga maranyengi, chenye beseni au karai.

Asubuhi ni kipindi cha siku kinacho fuata alfajiri na kuanza na mapambazuko ya jua hadi karibu adhuhuri.

Baridi ni hali ya kupungua kwa joto au uwepo wa moto, iwe kwa hewa, maji au mwili wa mtu.

Nenosiri ni neno au mfuatano wa herufi, nambari au alama za siri zinazotumiwa kudhibitisha utambulisho wa mtumiaji katika programu, akaunti au kifaa.

Mashariki ni mwelekeo mmoja wa dira nne kuu, ni pande ambapo jua linachomoza asubuhi.

Jana ni siku iliyopita, yaani ya mazuye, inatumika kurejelea kituo au wakati wa siku moja iliyopita.

Zambarau ni tunda ndogo linalofanana na fuu. Lenye ganda la kijani wakati mbichi na nyeusi linapoiva na hutumika kula moja kwa moja au kutengeneza mvinyo.

Iko wapi ni swali la kiswaili linalomaanisha uko wapi. Linatumika kuuliza mahali mtu au kitu kinapatikana.

Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinacho weza kupokea data, kuisimamia, kuzihifathi na kutoa taarifa au matokeo yanaofaa.

Masoko ni wingi wa neno soko, ambalo linamaanisha mahali au eneo ambapo watu hununua na kuuza bidhaa au huduma.

Mafunzo ni wingi wa neno funzo, kinachomaanisha kozi, elimu au mafunzo yanayotolewa ili kufundisha maarifa, ustadi au maarifa.

Upepo ni mwendo wa hewa inayo songa kutoka eneo la shinikizo la juu hadi la chini. Mara nyingi husababishwa na tofauti wa joto.

Suluhisho ni njia au hatua ya kutatua matatizo, kushughulikia mzozo au kuleta upatano kati ya watu.

Bonasi ni malipo ya ziada au zawadi inayotolewa na mwajiri kwa mfanyakazi juu ya mshahara ya kawaida. Mara nyingi kama shukrani kwa kazi nzuri au kufikia malengo.

Bajeti ni mpango wa kifedha unaoandaliwa ili kutathmini mapato au matumizi ya mtu binafsi, familia, shirika au serikali kwa kipindi fulani, mara nyingi mwaka mmoja.

Nzuri ni kishiriki kinacho manisha nzuri, poa, au kuridhisha katika kiswaili. Kinapo tumika kuelezea hali, kazi au kitu chenye ubora.

Programu ni seti ya maagizo au programu ya kompyuta inayoelekeza kifaa kufanya kazi maalum kama vile programu za simu au kompyuta.

Haraka inamaanisha kasi haraka au kwa haraka katika kiswahili. Inaelezea kitendo au kitu kinachofanyika kwa kasi au uharaka.

Bustani ya umeme inamaanisha eneo au bustani iliyopangwa na taa za umeme za kupamba mara nyingi zanazowaka usiku kama umeme wa jua au umeme wa kawaida.

Ufanisi ni hali ya kufanya kazi, vizuri na kwa ufanisi, nikitumia rasilimali kidogo iwezekanavyo ili kufikia malengo.

Jibini ni chakula kinachotengenezwa kwa kuganda maziwa ya ng'ombe, mbuzi au kondoo ili kuondoa maji na kubaki na sehemu imara yenye protini.

Soksi ni vazi linalovaliwa mguuni kabla ya kuvaa viatu ili kutoa joto au kulinda mguu dhidi ya baridi na vitu vingine.

Bluu ni jina la programu ambayo mara nyingi hutumika kama app ya simu kwa huduma za kifedha, uhamiso wa pesa na malipo rahisi hasa katika nchi za Afrika mashariki kama Kenya.

Wakati mwingine ni maneno inayo tumika kuonyesha hali yanayo tokea maramoja tuu au kwa njia isiyo ya kawaida, kinyume na kila wakati au daima.

Kubwa ni kivumishi kinachomaanisha kitu chenye ukubwa, mkubwa, kikubwa au chenye umuhimu mkubwa katika kiswahili.

Mkate ni chakula kinachotengenezwa kwa kuokwa unga wa ngano, mtama, mahindi au aina nyingine pamoja na maji, chachu au viungo vingine ili kupata mkate laini mwenye kupendeza.

Rasilimali yetu maana yake ni mali tulio nazo ambazo tunaweza kuzitumia kwa manufaa kama rasilimali ya asili, binadamu au kifedha.

Programu ni seti ya maagizo au ratiba maalumu inayoelekeza kompyuta ama kifaa cha kielektroniki kufanya kazi fulani kama programu ya simu ama kompyuta.

Simu za mkononi ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo, kwa sababu zinahushisha maisha ya kila siku, zinaweza tumika kwa mawasiliano, malipo ya kidigitali, huduma za afya na hata kufuatilia usafiri.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kujifunza ustadi mpya na kubadilika haraka. Teknolojia kama AI inabadilisha kazi, lakini inaweza pia kutoa fursa zaidi. Kushauriana na wenzangu na serikali, kunaweza kusaidia kushughulikia changamoto kazini.